Nakumbuka mwalimu wangu walie kuwa wa somo la hisabati. Huyo mwalimu alinifundisha kwanzia kidato cha pili, hadi kidato cha nne. Alikuwa mwalimu ambaye nilikuwa na uhusiano mzuri sana na yeye. Alinipenda na hadi nikapenda somo lake la hisabati. Na nilipita, nilikuwa napita somo lake la hisabati kila wakati. Kila wakati hadi naongoza darasani.